Ninafanya mazoezi ya mwili kila siku ya wiki yaani everyday kutoka monday mpaka sunday Nafanya mazoezi yangu asubuhi na pia jioni Baadhi ya mazoezi ambayo ninafanya ni kama kuenda kwenye gym, kutembea, kuendesha baiskeli, ku skate, kwa kukimbia na pia kufanya yoga mazoezi yangu ninayafanyia mahali tofauti, inalingala ni zoezi gani ninafanya. Wakati nahitaji kufanya intense training, ninaenda kwenye gym. Wakati nahitaji kutembea, ninaenda kwenye barabara ama kukimbia, ama kule kwenye nature. Wakati ninafanya yoga, ninafanyia zoezi langu nyumbani. Wakati pengine ni zoezi la michezo nafaa kuenda kwenye uwanja kushirikina na watu wengine, hivyo basi inakuwa ni rahisi. Kufanya mazoezi, kuna umuhimu mwingi sana mwilini. Kitu cha kwanza ni unaweza kuchoma zile calories ambazo ziko kwenye mwili. Hivyo basi, yale mafuta yanaeza kuchomeka na mwili wako unaskaa ukiwa healthy kila wakati. Umuhimu mwingine ni kwamba ukifanya mazoezi, mwili utaeza kuweza kutravelisha ile damu yako ama damu yako ieze kutembea vizuri kwenye viungo kadhaa vya mwili kama kichwa, kama miguu, kama kwenye mgongo, yaani sehemu tofauti tofauti za mwili. Kitu kingine ama muhimu mwingine wa kufanya mazoezi ni kwamba wakati unafanya mazoezi unafanya kusweat sana ama kutoa zile toxin ambazo ziko kwa mwili. Wakati mtu ana sweat ni kwamba unatoa zile excess salt na pia excess water na pia unatoa ule uchafu ambao uko kwenye mwili. Hivyo basi mwili wako unaeza kusafika na kuwa safi. Wakati una sweat pale umuhimu mwingine ni kwamba unahitaji kunywa maji. Hivyo basi wakati unafanya mazoezi ni kumaanisha kwamba lazima uweze kula balance diet na pia uweze kunywa maji. Hivyo basi wakati unafanya mazoezi lazima ule ama ufanye kula ndio mwili wako uweze kuwa na nguvu. Umuhimu mwingine wa mazoezi ama kwa sababu unafanya mazoezi ni kwamba akili yangu naeza kupunguza yale ama ule msongo wa mawazo. Wakati mwingine, mtu anaeza kuwa anafikiria kuhusu vitu vingi sana. Hivyo basi, wakati nafanya mazoezi, inakuwa ni rahisi kwangu, yaani sifikirii vitu vingi. Ninakuwa naondoa yale mawazo mengi kwenye akili, na pia nakuwa kwamba sifikirii vitu vingi sana. Yaani focus yangu inakuwa kwenye zoezi tu. Hivyo basi akili yangu inakaa ikiwa peaceful na sifikirii vitu vingi sana ambavyo havinisaidii.

Mimi ninapendelea mwanga wa kati Wakati ninafanya kutazama televisheni ama laptop yangu ama simu namake sure nimeeka ile dark mode ili ule mwanga uweze kupungua Kuna baadhi ya aa athari ambazo zinakuja na mwanga mkali Kitu cha kwanza ni kwamba macho yako yanaeza yakaharibika ama yakakosa kuona kwa sababu ya ule mwangaza mkali sana. Kitu kingine ni kwamba pia mtu hawezi kuona vizuri. Mwanga mzuri si mzuri ama mkali si mzuri sana maanake. Hauwezi kuwa na ule ugonjwa wa macho hivyo basi Hauwezi kusoma kwa kirahisi Ama kuuona kwa umbali Yaani ule mwanga unafanya mtu Apati magonjwa mengi ya macho Mwanga mkali pia si mzuri maanake Unafanya mtu aweze kukosa kutofautisha rangi kumbuka kuna rangi ambazo ukiziangalia kwa umbali Ama kwa ukaribu zinaenda kufanana hivyo basi kukiwa na mwanga mkali inakua ni ngumu sana kuweza kuzitofautisha hizo rangi.